Mimi napenda kuendesha baiskeli. Hata wakati ambapo nilikuwa mtoto. Nilikuwa na pale na tamani sana kuwa na baiskeli yangu. Hivyo wakati ambapo nimekuwa mtu mzima. Nilienda pale kwa wanauza baisikeli. Nikajinunulia baisikeli. Ili nikaweze kuwa naenda kwa miradizangu kirahisi. Kuenda pale sokoni kununua bidhaa. Inafanya usafiri wangu wakaribu. Kuwa raisi kidogo kikilinganishwa na kutumia miguu.

Jambo ambalo ninafanya hiri kuwatia wenzangu moyo ni wakati ambapo jambo jipya ama zire achievements zimetokea, mimi uahalika kusherekea pamoja na pia na wanazipeana kama mfano. Kwa hivyo basi labda mtu amepitia mambo ambayo nimepitia pale kazini ama na mahali pengine, zinawatia nguvu na pia zinawapa motisha wa kuenderea kuvumiria ama kuenderea kufanya zaidi iri wakaweze kuafikiana file mimi ambayo nimefanikiwa pia.

Mimi napenda kukula sana mboga za kienyeji, kama vile mchicha, kunde, tukonazile zingine zinaitwa kakimombo, spinach. Miminapenda mboga za kienyeji maana yake, zikona manufaa mingi kwa mwili, ukilinganisha na mboga hizi zingine za kawaida, ambazo sana sana zimetumia zimetumia njia za kisasa za kulimwa. Kwa sababu pale njia za kisasa zinatumia sana sana madawa. Lakini unapata pata pale mara nyingi mboga za kienyeji hazihitaji madawa, saa ingine zinamea tu zenyewe pale. Kwa hivyo zinakuwa za manufaa kwa mwili zaidi ikilinganishwa na mboga zingine.

Ni mambo mengi ambayo ni kitendo cha wema ambayo mimi nimewai kufanya na mengine pia ninafanya na ninasahau lakini moja ya zile ambazo nakumbuka zaidi ni pale ambapo nilipata mtu ambaye hajakula nikatoa ile nauli yangu ambaye nilikua tu ndio pesa pekee yake nilikua nayo nikamnunulia chakula akaweza kula kisha mimi nikatembea mguu, sikuwa na nauli ingine kwa hivyo nili nikafanya ile nitwa sacrifice kwa kiingereza, nika sacrifice ile nauli yangu nikamnunulia nayo chakula akakula.

Ndiyo, mimi ninapiga kura, hata mwaka wa elfu mbili, kumi na saba, nilienda pia, elfu mbili, ishirini na mbili pale, nilienda pia nikapiga kura, na hata mwaka ujao, mwaka ule wa 2027, bado nitaenda pale na nipige kura. Ili nikaweze kumchagua kiongozi ambaye atatuletea maendeleo kama jamii na kama nchi pia na kama wakaazi wa eneo bunge letu.

Kazi ninaichukia kabisa mimi ni kufua nguo, mimi sipendi kabisa kufua nguo, maanake naonanga kazi inachokesha, mara kusugua zire nguo, kwenda kuzianika, kuzianua tena na kuzikunja. Mimi huona iyo iyo kazi ya kusafisha manguo ikiwa na kazi mingi zaidi Harafu pia wakati wote ambapo nina ninapo ninapo fuwa nguo na jipata nimeloa maji saa ingine nina ninashikwa na mahoma pale kwa hivo mimi sipendi kabisa kufua nguo.

Mimi wakati mbapo nimepumzika pale kazini hufanya kitu ambayo inaitwa research. Ama pengine labda nilikuwa na nahitaji kupigia mtu simu. Ama pengine nilikuwa ninahisi nilikiwa mchovu kidogo. Ninaenda pale nina ninalala kidogo. Natafta muda wa kulala ili wakati ambapo muda wa mapumzika utafika mwisho. Niwe nimepumzika niweze kuendelea kufanya kazi jinsi inavyofaa.

Ndiyo mimi ni napenda kuchora, ingawaje ile michoro yangu haikuwangi ile na ile tunaita accuracy, ama haina ile upendezo kwenye macho, lakini mimi napenda kuchora sana, napenda kuchora kuchora katika kuta, napenda pia michoro mbali mbali haswa inayo husika na mambo ya yale ya kale. Hivyo basi, wakati ambako ninapata na michoro, ninapata kwamba, ninaiona ikiwe ina inavutia kwenye macho na maranyingi ingawaje itokei jinsi inavyofaa naona ikivutia kwenye macho pia na inapendeza.

Mimi rangi ni nayoipenda zaidi ni rangi ya blue iliyokolea ile tunaita kwa kimombo navy blue. Na wakati ambapo ninaona ile rangi inafanya nikuwe na kumbu kumbu ya utulivu, yaani ile mwangaza ambayo haijazidi. Kwanza nikiangalia tu kwa vitu zangu sana sana ma mavazi yangu. Mengi ni ile rangi ambayo ninapenda ya navy blue inaitwa nini blue iliyokolea kwa kiswahili. Inafanyanga nisikia utulivu kwa sababu ninaona ikiwa imetulia sana na inafanyanga nisikia hiyo uwepo wa amani Maranyingi hiyo rangi ya navy blue Ninaionanga tu kwa manguo zangu Manake, hakuna kitu yoyote ambacho ni chanecha kilicho na hiyo rangi ya navy blue Hivyo basi, labda uione pale sokoni kwa manguo, kwa vyombo Lakini, ni ngumu sana kupata kitu ambacho ni natural kilicho na hiyo rangi ya navy blue.

Jambo ambalo, la dini ambalo ni muhimu kwangu ni ni imani. Ile imani ndiyo inaweza kufanya mtu kuendelea katika kuhile kushikilia ili dini manake watu wakona dini tofauti tofauti hivo. Basi unapata imani ya kila mtu ni tofauti. Kwa hivo jambo ambalo linachangia ama linasaidia mtu pale kuendelea kushikilia imani yake na kutofuata ya yule mwenzio ni imani. Unaweza kushikilia dini yako na situated ile ya dini ya mwenzio ni imani.

Mimi ninapendelea sana wakati ambapo kuna joto lakinini lisilozidi wakati ambapo napata kuna jua pale lakini bado kuna kaupepo ambako kana pita pita kwa hivyo basi unapata lilejua halichomi kwa zaidi unapata hata kutembea ukiwa pale nje bado hakuna joto sana. Hiyo ndiyo hali ya hewa ambayo mimi ninaona inanipendeza.

Nimeifanya kazi ya kujitolea. Kuna wakati ambapo huku kwa mahali ninaishi palikuwa na kwenye soko ambayo iliapi iko hapa karibu na mahali ninaishi kulikuwa na hii program ilikuwa inaendelea ya kusafisha mahali pale. Kwa hivo mimi niliacha kazi zangu, nikajitolea, nikaenda pale, nikasaidia kusafisha, kuokota takataka, kufagia mahali ambapo palifaa kufagiliwa na kuchoma zile takataka pia na kuelimisha watu kuhusu umuhimu wa kuweka takataka kwa mapipa.

Kitambo nilikuwa ninaweka picha zangu kwa mtandao lakini baada ya kujielimisha kuhusu jinsi ambavyo picha zinawezatumika vibaya zikiwa kwenye mtandao ambayo ni njia moja pia ya personal security. Pia inaweza ikakuwa tampered with wakati ambapo ile picha yako inafikia mtu ambaye hakuwa anafaa kukuwa nayo. Na pia mambo ingine pia kama ile ushirikina unapata pale mtu anatumia picha zako vibaya maana na kutumia mizimu pale. Kwa hivyo mimi ilifika mahali nikaonelea Si nisiweke tena picha zangu kwenye mtandaoni hadi wa leo siweki picha zangu tena mtandaoni. Na zile ambazo nilikuwa nimetangulia kuziweka nikazitoa zote.

Wakati ambapo, wakati ambapo kuna jua kali, mimi huwa navaa kufia, kofia ambayo haijanibana sana ili nisitoe jasho, ama saa ingine ninaubeba mwavuli, mwavuli pia inakinga mtu na jua kali, ingawaje inachokesha kubeba mwavuli, Ndiyo maana mara nyingi haswa wakati ambapo siendi ninaenda tu hapa karibu, ninaona heri kuvalia kwa kofia, kuliko kubebana na mwavuli. Njia nyingine pia ni kujifunikia kichwa labda na shuka pale, nina shuka yangu ya kawaida tu ninajifunikia kwa kichwa.

Mimi nilikuwa napenda sana somo la hisabati, halafu linafuatu, na lile lingine likuwa linaitwa biolojia. Nilikuwa napenda hisabati kwa sababu haikuwa na mambo mingi. Wakati ambapo unashika tu, ile tulikuwa tunaita formula, hesabu haikuwa na kizungumkuti mingi. Kwa hivyo unapata, ile formula ndiyo ile, ile ilikuwa tu, pale mwanzo, ndiyo imekua, iyo wakati wetu, hata saa hii bado ndiyo inaendelea kukuwa kwa hivyo basi unapata kuelewa hisabati inakuwa rahisi kwangu ikilinganishwa na hizo hizo somo hayo masomo mengine.

Asubuhi sana sana mimi inapenderea kukunywa chai. Kuna hile uaminika ambayo ni kafeini ambayo ilioko kwenye majani chai. Kwa hivyo inafanyanga ure uzuefu wa kukunye chai ukue ni kana kwamba mtu wanaupenda. Kwa hivyo basi unapata kira asubuhi unapata unatamania tu chai peke yake na ukikosa unasikia ni kana kwamba kuna kitu ambacho kime kupungukia kwenye mwiri wako. Kwa hivyo, kila wakati mimi urauka pale kukunywa chai ya majani.

Wakati walikizo mimi udeni huenda kujaribu kufanya masomo yale ya tunaitanga short courses ambayo ayaitaji muda murefu. Kwa hivyo basi ninaweza kujierimisha na kuongezea pira pia ile rimu walio ambayo nirio nirio nayo. Na pia mara nyingi uwa natumia uwo wakati walikizo kuenda kutemberea ndugu na marafiki na jama wangu pia natumia ule muda kutangamana na familia yangu.